Mimi hutumia takribani saa tatu hadi tano kwa siku nikiwa mtandaoni. Muda mwingi huenda kwenye kazi, kujifunza, kuwasiliana na watu na kupata tarifa muhimu. Pia hutenga muda wa burudani kama kusikiliza muziki au kusoma. Na jitahidi kuweka mipaka ili nisitumie muda mwingi kupita kiasi. Na kuhakikisha mutandao huwadhiri afya yangu, mahusiano na majukumu ya maisha ya kila siku.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu yangu kwa sababu ni rahisi na usalama. Unaniwezesha kufungua kifaa haraka bila kuingiza neno siri kila mara. Na hunipa amani ya akili kwa kuwa si rahisi mtu mwingine kufikia tarifa yangu. Pia naunganisha na neno siri au pini kama njia ya ziada ya ulinzi endapo mpumo wa vidole hautafanya kazi ipasavyo.

Kiongozi mzuri anapaswa kuwa na uadilifu, mawasiliano mazuri na uwezo wa kusikiliza wengine. Awe na dira ilio wazi, afanye maamuzi kwa haki na awajibike kwa matokeo ya vitendo vyake. Unyenyekevu, huruma na uwezo wa kuhamasisha watu ni muhimu ili kujenga imani na mashikamano. Pia kiongozi mzuri ajifunze kila wakati, kubadilika, kulingana na mazingira na kuweka maslahi ya pamoja mbele ya maslahi binafsi na kuendeleza maendeleo endelevu kwa jamii nzima kwao.

Nahitaji kuimarisha ujuzi wa usimamizi wa muda, mawasiliano ya kina na kufanya maamuzi chini ya shinikizo. Pia ningependa kuboresha uwezo wa kusikiliza kwa makini na kuelewa mitazamo tofauti kabla ya kutoa maoni. Ujuzi wa kifedha nidhamu, binafsi na kujiamini katika kuongoza wengine ni maeneo muhimu ninayo endelea kufanyia kazi ili nijiboreshe kibinafsi na kitaaluma.

Uzoefu wa kushangaza zaidi niliwaipata ni kukutana na watu tofauti kabisa katika mazingira niliokuwa sijazoea na kujifunza kutoka kwao kwa haraka. Ilikuwa ajabu kuona jinsi mitazamo, tamaduni na hadithi zao zilivyobadilisha namna nilivyo fikiri.

Napendelea zaidi suruali kwa sababu ni rahisi, inatoa uhuru, wakutembea, na inafaa katika shughuli nyingi za kila siku. Suruali hunifanya nijisikie huru na kujiamini hasa ninapokuwa kazini au safarini. Hata ivyo, sketi pia ni nzuri na maridadi katika hafla maalum.

Nasafisha vifaa vyangu mara kwa mara kulingana na umuhimu wa masafisho. Kwa kawaida, masafisho madogo ya usalama hufanywa mara yanapotolewa, labda kila mwezi ili kulinda taarifa zangu. Masasisho makubwa ya mfumo hufanyika mara moja au mbili kwa mwaka. Hufanya hivi ili kuboresha utendaji, usalama na kupata vipengele vipya bila kuathiri matumizi ya kila siku.

Napenda mtaa wangu kwa sababu ni tulivu, una watu wenye ukarimu na mazingira yake ni ya kirafiki, majirani wanasalimiana na kusaidiana. Jambo linalofanya nijisikie salama na kuhusika. Pia napenda kuwa karibu na huduma muhimu kama maduka, usafiri na maeneo ya kupumzika.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuanzisha mawasiliano ya wazi na kuheshimiana. Nawahimiza washiriki kushiriki mawazo yao bila hofu na kusikilizana kwa makini. Pia, huweka malengo ya pamoja ili kila mtu ajihisi kuwa sehemu ya mafanikio ya timu. Kushirikiana majukumu kwa haki na kutambua mchango wa kila mmoja husaidia kujenga imani.

Ndiyo, napenda kutoa sadaka au michango kadri ninavyoweza. Naona ni njia kusaidia wengine, kushiriki kile nilicho nacho na kuchangia ustawi wa jamii. Hata kama ni kidogo, ninamini mchango unatolewa kwa nia njema. Unaweza kuleta mabadiliko makubwa na kujenga mshikamano, huruma na moyo wa kusaidiana miongoni mwa watu.

Ndiyo. Napenda kupiga picha kwa sababu hunisaidia kunasa kumbu kumbu na kuona uzuri wa mambo ya kawaida kwa mtazamo mpya. Kupiga picha hunifanya niwe makini zaidi na mazingira mwanga na hisia za wakati husika. Pia ni njia la kujieleza kuhifadhi matukio muhimu na kushiriki hadithi bila maneno mengi.

Napendelea zaidi chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye afya bora. Chakula cha aina hio husaidia kudumisha nguvu, umakini na ustawi wa mwili kwa mda mrefu. Hata hivyo, mara chache hufurahia chakula chenye mafuta kidogo kama sehemu ya kujiburudisha, mradi, kiwe, kwa kiasi na kwa wakati maalum.

Napanga kazi zangu kwa kuanza kutambua vipaumbele na kueka malengo ya kila siku au ya muda mfupi. Huandika orodha ya kazi na kupanga zipi ni za haraka na zipi zinaweza kusubiri. Pia hugawanya kazi kubwa katika hatua ndogo ili iwe rahisi kutekeleza bila kuchoka. Kupanga muda vizuri hunisaidia kufanya kazi kwa utulivu, ufanisi na kupunguza msongo wa mawazo.

Mimi hupenda kufuata zaidi mfereji wa TV unaotoa habari, elimu na vipindi vya kujenga maarifa. Napenda vituo vinavyo ripoti habari kwa uwazi, vinavipindi vya majidiliano na vinavyo gusa maswala ya kijamii na maendeleo. Pia hutazama vipindi vya burudani mara chache kwa mapumziko lakini habari na elimu ndizo hunivutia zaidi.

Napenda kwenda sinema maramoja au mbili kwa mwezi, kulingana na muda na filamu zinazotoka. Huwa ni njia nzuri ya kupumzika, kufurahia hadithi kubwa kwenye skrini na kubadilisha mazingira ya kawaida. Si lazima iwe mara kwa mara sana, lakini nikiona filamu ya kuvutia au nikiwa na marafiki sinema huwa chaguwa nzuri la burudani.

Nafanya kazi ya ushirikiano kwa kuwasiliana wazi, kusikiliza maoni ya wengine na kuheshimu tofauti za mawazo. Ninatimiza majukumu yangu kwa wakati ili nisiwaangushe wenzangu na niko tayari kusaidia inapohitajika. Pia napenda kujifunza kutoka kwa wengine na kutatua changamoto kwa pamoja kwa sababu ushirikiano huleta matokeo bora zaidi.

Napenda zaidi kusimamia na pia kusimamiwa kulingana na mazingira. Kusimamiwa hunisaidia kujifunza, kupata mwongozo na kuboresha utendaji wangu. Kusimamia hunipa nafasi ya kutumia ujuzi wangu, kuhamasisha wengine na kubeba wajibu.

Napenda zaidi mwezi wa desemba kwa sababu unahali ya sherehe, mapumziko na muda wa kutafakari mwaka uliopita. Nikipindi ambacho watu wengi hukutana na familia kupumzika baada ya kazi nyingi na huweka malengo mapya. Pia hali ya hewa na shamra-shamra hunifanya nijisikie mwenye matumaini na furaha.

Malengo niliyo nayo kwa kazi yangu ni kuendelea kukuza ujuzi wangu kufanya kazi kwa uadilifu na kutoa matokeo ya nyemaana. Natamani kupata maendeleo ya kitaaluma, kuwajibika zaidi na kushirikiana vizuri na wengine. Pia nalenga kuwa na kazi inayonipa kuridhika binafsi udhabiti wa kifedha na nafasi ya kujifunza na kukua kila siku.

Nashugulikia mabadiliko kazini kwa kuyakubali kwa mtazamo, chanya na wazi. Najitahidi kuelewa sababu za mabadiliko kujifunza ujuzi mpya unao hitajika na kubadilika taratibu bila hofu. Pia huwasiliana na wenzangu kuomba msaada inapohitajika na kuona mabadiliko kama fursa ya kukua badala ya kikwazo.

Ndiyo, napiga kura kwa sababu ninaona ni haki na wajibu muhimu wa raia. Kupiga kura hunipa nafasi ya kushiriki katika maamuzi yanayoathiri jamii na mustakabali wa nchi. Ni njia ya kutoa sauti yangu kwa amani na kuchangia demokrasia hata kama mabadiliko huja taratibu.

Ndio, napenda mvua kwa sababu huniletea utulivu na hisia ya upya. Sauti ya mvua hunisaidia kupumzika na kutafakari, hasa nikiwa nyumbani. Pia mvua huleta baridi nzuri, hufanya mazingira yawe ya kijani na kukumbusha umuhimu wa asili. Hata hivyo, napendelea mvua ya wastani isiyoleta usumbufu au madhara.

Nasomea habari mtandaoni kupitia tovuti za habari, zinazo aminika na kurasa zao za mitandaoni ya kijami. Napendelea vyanzo vina vyotoa taarifa kwa uwazi na uchambuzi wa kina, pamoja na makala za elimu na maoni. Pia hulinganisha tarifa kutoka vyanzo tofauti ili kupata picha kamili na kuepuka upotoshaji.

Napenda kufanya mambo rahisi na ya kufurahisha na marafiki zangu kama kuzungumza, kucheka na kushirikiana mawazo. Mara nyingi hukutana kwa chakula, matembezi au kuangalia filamu pamoja. Pia hupenda kushiriki shughuli kama michezo midogo au kujadili maswala ya maisha. Muda huo hunisaidia kupumzika, kujenga urafiki na kupunguza msongo wa mawazo.

Ningependa kujaribu mchezo wa kupanda miamba kwa sababu unachanganya nguvu za mwili, umakini wa akili na ujasiri. Nimchezo unaonipa changamoto mpya na hunisaidia kushinda hofu taratibu. Pia hunivutia kwa sababu hufundisha uvumilivu, kupanga hatua na kujiamini huku nikipata mazoezi na furaha kwa wakati mmoja.

Ningependa kujifunza lugha ya kihispania kwa sababu inazungumzwa na watu wengi duniani na hufungua fursa za mawasiliano, kazi na utamaduni. Pia ni lugha yenye muziki mzuri na historia pana. Kujifunza kihispania kungenisaidia kusafiri kwa urahisi, kuelewa tamaduni tofauti na kupanua mtazamo wangu wa dunia.

Napenda sana harufu ya kahawa mpya iliochemshwa kwa sababu hunipa hisia ya uchangamfu na utulivu kwa wakati mmoja. Pia napenda harufu ya mvua inayonyesha baada ya juakali kwani hunikumbusha upya na asili. Harufu hizi hunifanya ni jisikie vizuri, mtulivu na mwenye nguvu ya kuanza au kuendelea na siku yangu kwa moyo mwepesi.

Uzoefu wa kazi uliyonifundisha zaidi, ni kufanya kazi katika timu yenye watu wa mitazamo tofauti. Uliniwezesha kujifunza umuhimu wa mawasiliano, uvumilivu na kusikiliza kabla ya kutoa maamuzi. Nilijifunza pia kuwajibika, kukubali makosa na kuona changamoto kama fursa ya kujifunza na kuboresha ujuzi wangu wa kazi na mahusiano.

Napendelea kitanda cha wastani, si kigumu sana wala si kizuri sana. Kitanda cha aina hiyo hunipa msaada mzuri wa mgongo na hunisaidia kulala kwa utulivu bila kuamka nikiwa na maumivu. Pia hunifanya nijisikie nimepumzika vizuri asubuhi na kuwa na nguvu ya kuendelea na shughuli za siku.

Ndiyo napenda kuangalia nyota kwasababu huniletea utulivu na hisia ya kushangaa ukubwa wa ulimwengu kuangalia anga usiku hunifanya nitafakari maisha ndoto na nafasi yangu katika dunia niwakati mzuri wakupumzisha akili kuondoa msongo wa mawazo na kuhisi ukaribu na asili kwa namna yakipekee.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kuliko kukesha usiku. Asubuhi hunipa utulivu, akili iliyo wazi na muda mzuri wa kupanga siku kabla shughuli nyingi kuanza. Napenda ukimya wa mapema, hewa safi na hisia ya kuanza siku nikiwa na nguvu na umakini zaidi. Jambo linalonisaidia kuwa na tija.

Napendelea kuwasiliana na watu kupitia mazungumzo ya ana kwa ana au ujumbe wa moja kwa moja kwa sababu huniruhusu kuelewa hisia na muktadha vizuri. Mawasiliano ya wazi, ya heshima na ya kusikilizana hunisaidia kujenga uaminifu na mahusiano mazuri. Pia hutumia simu au ujumbe mtandaoni unapohitajika.

Na hifadhi data yangu katika mchanganyiko wa vifaabi nafsi na huduma za wingu. Faahili muhimu huwa kwenye kompyuta au simu, huku nikitumia hifadhi ya mtandaoni kama nakala ya ziada kwa usalama. Pia hutumia nenosiri imara na udhibitishaji wa ziada ili kulinda taarifa zangu. Na kufanya nakala rudufu mara kwa mara ili kuepuka kupoteza data.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni ajitambue, ajithamini na awe mvumilivu na safari yake ya maisha. Asijilinganishe sana na wengine, bali ajikite katika kujifunza na kuboresha hatua kwa hatua. Pia ni muhimu kusikiliza, kuomba msaada inapohitajika na kutunza afya ya akili na mwili kwa sababu mafanikio ya kweli huanza ndani.

Napenda kula chakula chepesi jioni kama wali na mboga, ugali na sukumawiki au supu yenye protini kidogo. Chakula cha aina hiyo unisaidia kushiba bila kunilemea sana kabla ya kulala. Napendelea mlo wenye ilishe bora, rahisi kusaga na unao nifanya nijisikie mtulivu na tayari kwa mapumziko ya siku.

Napendelea zaidi upepo wa asili kuliko AC kwa sababu hunipa hisia ya hewa safi na utulivu wa kawaida. Upepo hunifanya nijisikie huru na karibu na mazingira. Hata hivyo, wakati wa joto kali sana, AC huwa msaada mkubwa kwa kunipa faraja na kunisaidia kupumzika vizuri mradi itumike kwa kiasi.

Nakumbuka zaidi mwalimu aliyekua mvumilivu na mwenye motisha kubwa. Alijali wanafunzi wake, alieleza masomo kwa ufahamu na alituhimiza kujiamini hata tulipo kosea. Mwalimu huyo alinifundisha kuwa elimu si kukariri tu, bali ni kuelewa, kuuliza maswali na kujiamini katika uwezo wako mwenyewe.

Niliamka asubuhi hii mapema, nikajitayarisha taratibu na kuchukua muda mfupi kutafakari siku yangu. Nilifanya usafi wa kawaida, nikapata kifungua kinywa chepesi, kisha nikapanga kazi nilizopaswa kufanya. Asubuhi hunisaidia kuweka akili sawa, kupata utulivu na kuanza siku nikiwa na mwelekeo mzuri na nguvu za kutosha.

Ndiyo, hutumia video kwa mawasiliano hasa inapohitadika maelezo ya kina au mazungumzo ya kikazi. Mawasiliano ya video hunisaidia kuona lugha ya mwili, hisia na kujenga uelewano mzuri zaidi kuliko maandishi pekee. Hata hivyo, hutumia kwa kiasi na kuchagua njia rahisi kulingana na mazingira na mda.

Kumbukumbu nzuri niliyo nayo kutoka utotoni ni kucheza na marafiki jioni bila wasiwasi wowote. Tulicheka, tukakimbia na kufurahia mambo madogo kama michezo ya jadi na hadithi. Wakati huo ulinipa furaha ya kweli, urafiki wa dhati na hisia ya uhuru ambayo bado hunipa tabasamu ninapokumbuka.

Inaweka afya nzuri kwa kula chakula chenye lishe bora, kunywa maji ya kutosha na kufanya mazoezi mara kwa mara hata kama ni matembezi. Pia na hakikisha napumzika vya kutosha, kupunguza msongo wa mawazo na kuhifadhi muda wa kujitunza. Afya ya akili naiangalia pia kwa kujipa mapumziko na kuzungumza na wengine.

Napendelea kunyoa mara nyingi kwa sababu hunifanya nijisikie nadhifu na mwepesi. Kunyoa hunipa mwonekano safi unaofaa mazingira mengi ya kazi na shughuli za kila siku. Hata hivyo, wakati mwingine ndevu fupi pia huwa nzuri, hasa zinapotunzwa vizuri na kuendana na mtindo wa mtu.

Mchezo ninaupenda zaidi katika olimpiki ni riadha, hasa mbio za mita mia na mbio ndefu. Mchezo huu hunivutia kwa sababu unaonyesha nguvu nidhamu na juhudi za juu za mwanariadha binafsi. Pia ni rahisi kueleweka na huleta msisimuko mkubwa. Hasa wakati wa fainali ambapo ushindani huwa mkali na wa kihistoria.

Nawafahamu baadhi ya majirani zangu hasa wale ninaokutana nao mara kwa mara Tunasalimiana, kubadilishana maneno machache na kusaidiana inapobidi. Hilo hunifanya nijisikie salama na sehemu ya jamii. Ingawa si wote ninaowajua kwa undani uhusiano wa heshima na ukarimu hunifanya nithamini kuishi katika mtaa wangu.

Nimesafiri kuenda mahali pazuri penye mazingira ya asili yaliyotulia na mandhari ya kuvutia. Nilifurahia kuona milima kijani kibichi na watu wenye ukarimu. Safari hiyo ilinipa mapumziko ya akili, furaha na kumbukumbu nzuri kwa sababu ya uzuri wa mazingira. Utamaduni wa eneo hilo na muda wa kutafakari mbali na pilka-pilka za kila siku.

Nasherehekea sikukuu kwa kutumia muda na familia au marafiki, kushiriki chakula kizuri na kupumzika. Mara nyingi hutumia nafasi hiyo kutafakari, kushukuru kwa yaliyopita na kufurahia mazungumzo ya pamoja. Pia napenda kuweka mazingira ya furaha kwa muziki au shughuli ndogo, zinazojenga, ukaribu na kumbukumbu nzuri.

Ndiyo, napenda kukimbia kwa sababu hunisaidia kuweka mwili na akili katika hali mzuri. Kukimbia hunipa nafasi ya kupumua hewa safi, kupunguza msongo wa mawazo na kujisikia mwenye nguvu. Si lazima niwe mkimbiaji wa mashindano, lakini kukimbia taratibu hunifanya nijisikie hai na mwenye afya.

Nasikiliza mara nyingi muziki wa taratibu na wenye ujumbe mzuri kama Afrosoul, gospel na muziki wa kitamaduni wa kisasa. Muziki wa aina hii hunisaidia kupumzika, kutafakari na kuinua hisia zangu. Pia wakati mwingine husikiliza nyimbo za kuchangamusha nikihitaji nguvu au motisha ya kufanya kazi.

Nafua nguo mara mbili hadi tatu kwa wiki kulingana na kiasi cha nguo nilizotumia na aina ya shuguli nilizofanya nikipata muda wa ziada au nguo nyingi nafua mapema ili kuepuka murundikano kufua mara kwa mara hunisaidia kuweka usafi mpangilio na kufanya maisha ya kila siku yawe rahisi.

Mara nyingi wikendi napumzika na kujipa muda wa kurejesha nguvu. Nafanya usafi mdogo wa nyumbani, kuangalia filamu au kusikiliza muziki. Pia hutumia muda kuonana na marafiki au familia. Kufanya matembezi na wakati mwingine kupanga au kutafakari wiki ijayo. Wikendi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujitayarisha upya.

Nasherehekea mafanikio ya timu kwa kutambua mchango wa kila mmoja na kushukuru juhudi zao. Napenda kushiriki furaha hiyo kwa maneno ya pongezi, mazungumzo ya pamoja au shughuli ndogo kama chakula au mapumziko ya pamoja. Hii huimarisha mshikamano, motisha na hisia ya kudhaminiwa ndani ya timu.

Leo hali ya hewa ni ya wastani na tulivu. Asubuhi kuna upepo mwanana unaofanya hewa ihisi safi huku mawingu mepesi ya kipita angani. Mchana joto lipo lingi, kidogo kidogo lakini halichoshi sana. Jioni kuna hisia ya utulivu na mazingira yanabaki mazuri kwa shughuli za kawaida za nje.

Napenda sana kutazama na kufuatilia michezo. Inafurahisha kuona ushindani, mbinu za wachezaji na ile hisia ya kusubiri matokeo. Michezo kama soka inanivutia zaidi kwa sababu huleta watu pamoja na hujaa hadithi za kusisimua. Nina timu ambazo nazishabikia na wachezaji ambao hunivutia huku nikiwatazama.

Chumba ni nacho kipenda nyumbani ni sebuleni. Ndipo kuna nafasi ya kupumzika, kufikiria na kuwa pamoja na wengine. Napenda mwanga wa asili unaoingia dirishani, viti vya kustarehesha na hali ya utulivu iliyojaa mazungumzo na vicheko. Sebuleni uhisi kama moyo wa nyumba, mahali pa kuunganisha watu na mawazo baada ya siku ndefu.

Kinywaji chabaridi ninacho kipenda nijuisi ya embe iliyo pozwa vizuri. Inaladha tamu ya asili, hunifanya nijisikie fresh na ninzuri hasa wakati wajoto. Pia napenda soda ya tangawizi mara kwa mara, ile ladha yake ya kipekee huamusha hisia na kuburudisha sana.

Napenda zaidi michezo ya kufikirisha kama chess, draft na michezo ya maneno. Inanivutia kwa sababu inahitaji mkakati, subira na akili ya kufanya kazi. Pia napenda michezo ya maswali na changamoto za maarifa. Inanipa burudani huku nikijifunza kitu kipya kila wakati.

Napenda kusoma vitabu vya maarifa na hadithi zenye maana Liwaya zinazogusa maisha, vitabu vya historia, saikolojia na maendeleo binafsi hunivutia sana Pia napenda hadithi za kubuni zenye ujumbe mzito zinanifanya kufikiria kwa kina na kuelewa dunia kwa mtazamo mpana zaidi.

Napenda kuvaa nguo rahisi lakini nadhifu nguo zinazotoa uhuru wa kusonga kama fulana, shati la kawaida na suruali isiobana hunifanya nijisikie huru Pia napenda rangi tulivu na mitindo isiyo na makeke ile inayokupa mwonekano mzuri bila kujitahidi sana.

Mazingira mazuri ya kazi, hujengwa na heshima, mawasiliano wazi na ushirikiano. Watu wanapo thaminiwa na kusikilizwa, morali huongezeka. Pia muanga wakutosha, mpangilio safi na ratiba yenye uwiano husaidia sana. Kiongozi anaye himiza, pamoja na nafasi ya kujifunza na kukua, hufanya kazi ihisi yenye maana na motisha.

Nafanya mazoezi ya mwili takribani mara tatu hadi nne kwa wiki. Wakati mwingine ni kutembea au kukimbia kidogo na mara nyingine mazoezi mepesi ya kunyoosha mwili. Mazoezi husaidia kujisikia mwenye nguvu, kupunguza msongwa wa mawazo na kuweka afya yangu katika hali nzuri.

Ndiyo. Napenda kula popcorn. Ni vitafunwa rahisi lakini vya kufurahisha sana. Hasa nikiwa natazama filamu au napumzika. Napendelea popcorn zisizo na mafuta mengi. Zenye chumvi kidogo. Zinanitosha bila kunifanya nijisikie mzito.

Napenda kukaa na familia yangu tukizungumza na kucheka. Hasa wakati wa chakula cha pamoja. Pia hufurahia kutazama filamu kutembea pamoja au kusherehekea matukio madogo kama siku za kuzaliwa kuwa na familia hunipa amani, faraja na hisia ya kuunganishwa ambayo ni ya dhamani sana.

Ninapokosea kazini nakubali kosa langu kwanza bila visingizio. Kisha huthamini kilichosababisha kosa hilo na kuchukua hatua la kulirekebisha haraka iwezekanavyo. Pia hujifunza kutokana na kosa ili lisije likajirudia. Ikiwa linawaathiri wengine huwasiliana nao kwa uwazi na kuomba radhi inapobidi.

Napenda kununua vitu vinavyo ongeza thamani kwenye maisha yangu. Zaidi hunivutia vitabu, nguo rahisi lakini nadhifu, na vitu vya matumizi ya nyumbani. Pia wakati mwingine hununua vitafunwa au vitu vidogo, vinavyo nipa furaha ya haraka. Hasa baada ya siku ndefu ya kazi.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli. Huvifanya kama pambo ndogo lakini lenye mvuto mkubwa. Vinaongeza haiba na kuonyesha mtindo wangu. Napendelea vipuli rahisi na vya kisasa hasa vinavyoendana na mavazi ya kawaida au ya kazi bila kuwa vya kupitiliza.

Napenda kuamka na jua. Mapema asubuhi hunipa utulivu, muda wa kupanga siku yangu na kufanya mambo bila haraka. Kuamka mapema hunifanya nijisikie mwenye nguvu zaidi na mwenye muelekeo mzuri wa siku hasa ni kilala mapema usiku.

Zoezi zuri nililo jenga ni kutembea kwa kasi kila asubui. Hunisaidia kwamusha mwili, kupunguza mawazo na kupanga siku yangu vizuri. Nikiendelea ninaliongeza na kunyoosha mwili kidogo, jambo linalonipa nguvu na uthabiti waki afya kwa muda mrefu.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuelewa na kuwasiliana na watu wote bila kikwazo cha lugha au utamaduni uwezo uwo ungerahisisha kushirikiana, kusaidiana na kujenga mahusiano bora Pia ungeleta amani zaidi kwa sababu watu wangeelewana kwa urahisi na kwa heshima.

Ninajilinda kwa kutumia nywila imara na tofauti na hubadilisha mara kwa mara. Pia huwa makini na baruapepe au viungo vyakushuku sipendi kubofya vitu visivyo julikana. Hutumia uthibitishaji wahatua mbili pale inapoeze kana na huhakikisha programu na vifaa vyangu vinasasishwa ili kupunguza hatari za kiusalama.

Wakati wa mapumziko ya mchana upumzika kidogo na kula chakula changu kwa utulivu Mara nyingi hutembea kwa dakika chache ili kunyoosha mwili kisha huangalia simu au kusoma jambo jepesi mapumziko hunisaidia kurudisha nguvu na kuendelea na kazi nikiwa makini zaidi.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yenye maana na athari chanya kwa wengine. Natamani kufanikiwa katika ninachofanya, kusaidia watu kukua na kuwacha alama nzuri kupitia maarifa, wema na uaminifu. Zaidi ya yote, nataka kuwa na amani ya moyo na mahusiano mazuri na wale wanaonizunguka.

Shughuli yangu ninayo ipenda sana ni kusoma na kujifunza mambo mapya. Hunifurahisha kuchunguza mawazo tofauti, kupata maarifa mapya na kujiboresha kila siku. Pia napenda kutafakari na kuandika mawazo yangu kwa sababu hunisaidia kuelewa maisha kwa kina na kupata utulivu wa akili.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari. Na ilikuwa uzoefu wa kuvutia sana. Upeo wake mpana, sauti ya mawimbi na upepo wa uchumvi hunifanya nijisikie huru na mtulivu. Bahari inanguvu ya ajabu ya kutuliza mawazo na kukukumbusha ukubwa wa dunia.

Kazini hukutana na changamoto za muda, shinikizo la kutimiza malengo na wakati mwingine mawasiliano yasiyoeleweka vizuri. Pia kuna nyakati za mzigo mkubwa wa kazi, unaohitaji kupanga vipaa umbele kwa umakini. Hata hivyo, changamoto hizi hunifanya nijifunze kuboresha ustadi wangu.

Ninaona sera ya heshima na usawa kazini ni muhimu sana Inahakikisha kila mfanyikazi anathaminiwa bila ubaguzi Anasikilizwa na anahisi salama kutoa mawazo yake Pia sera ya mawasiliano wazi na uwajibikaji husaidia kujenga uaminifu, kuboresha utendaji na kuunda mazingira chanya ya kazi kwa wote.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto. Wananifanya nicheke, nipumzike mawazo na kuona dunia kwa mtazamo mwepesi na wafuraha. Kucheza nao hunikumbusha umuhimu wa urahisi, ubunifu na kufurahia mambo madogo maishani. Watoto ni wamuhimu sana haswa wanapokuwa karibu na mimi.

Zawadi nzuri zaidi niliyo wahi kupokea ni kitabu chenye ujumbe wa kunitia moyo kutoka kwa mtu wakaribu. Haikuwa ghali sana lakini kilionyesha alinielewa na alijali ndoto zangu. Kila ni kikisoma hunikumbusha thamani ya mawazo mazuri na uhusiano wa kweli.

Likizo yangu ya ndoto ni kusafiri kuenda sehemu tulivu karibu na bahari ningependa kuamka asubuhi na sauti ya mawimbi kutembea ufukweni bila haraka na kuonja vyakula vya asili jioni ningependa kutazama machweo ya jua kusoma kitabu na kufurahia amani mbali na pilka za kila siku.

Ndiyo, napenda kulima bustani. Hunipa utulivu na furaha kuona mimea ikikuwa taratibu. Kufanya kazi na udongo hunisaidia kupumzisha mawazo na kuvuna nilichopanda hunipa hisia ya kuridhika na kuunganishwa na mazingira.

Ndiyo, napenda kununuwa vitu mtandaoni. Ni rahisi na kuokoa muda. Hasa ninapokuwa na shuguli nyingi. Napenda kulinganisha bei kusoma maoni ya wateja na kuwagiza nikiwa nyumbani. Hata hivyo, uhakikisha na chagua wa wauzaji wanao aminika ili kuepuka matatizo.

Somo la sayansi ninalo lipenda zaidi ni biolojia. Linanivutia kwa sababu linaeleza jinsi viumbe hai wanavyoishi kukua na kuhusiana na mazingira yao. Kujifunza kuhusu mwili wa binadamu, mimea na maisha kwa jumla hunifanya kuthamini zaidi maumbile na sayansi.

Ninapoanza mradi mpya wa kazi, huanza kwa kuelewa lengo lake vizuri. Kisha hupanga hatua za kufanya, kugawa muda na kuweka vipaumbele. Pia huwasiliana na wanaohusika ili kuhakikisha kila mtu anaelewa jukumu lake. Baada ya hapo, huanza kazi taratibu nikifuatilia maendeleo na kurekebisha pale inapo hitajika.

Kila asubuhi ninapo amka uanza kwa kunyoosha mwili na kuvuta pumzi kwa kina. Kisha uosha uso uandaa siku yangu kwa kupanga mambo muhimu na kunywa kinywaji cha moto kama chai. Utaratibu huu unisaidia kuanza siku nikiwa mtulivu na mwenye mwelekeo mzuri.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya tangawizi. Ina ladha ya kipekee inayochanganya ukali na utulivu na hunipa joto pamoja na nguvu. Hunisaidia kupumzika akili, hasa asubuhi au jioni. Zaidi ya yote, hunifanya nijisikie vizuri na mwenye afya.

Ndiyo, nimewai kununua tiketi za tukio. Ilikuwa kwa ajili ya tamasha na pia tukio la michezo. Nilifurahia sana kupanga mapema kusubiri siku ifike. Na hatimaye kushiriki tukio lenyewe. Niuzoefu unao ongeza msisimuko na kuwaacha kumbukumbu nzuri.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa, hunipa nguvu na hunifanya nijisikie vizuri, hasa asubuhi au kabla ya kulala. Napendelea maziwa ya moto kidogo, bila sukari nyingi, kwa sababu hunipa utulivu na hunisaidia kupumzika, haswa wakati nimekuwa na kazi nyingi za siku.

Kusubiri kwenye mstari hunifanya nijisikie mchanganyiko wa subira na kuchoka kidogo. Ikiwa mstari unasonga vizuri huwa sawa na najituliza. Lakini unapochukua muda mrefu bila mpangilio nahisi kukosa uvumilivu. Mara nyingi hujitahidi kubaki mtulivu kwa kufikiria mambo mengine au kuangalia simu.

Ndio, nimewahi kufuga mnyama, nilifuga mbwa na ilikuwa uzoefu wa kufurahisha na wenye kujifunza. Kumnyonyesha kucheza naye na kumjali kulinifundisha uwajibikaji na huruma. Pia alinipa urafiki wa kweli na furaha ya kila siku.

Tunda langu lakupendezwa zaidi ni embe. Napenda ladha yake tamu na harufu yake ya kuvutia. Hasa linapokuwa limeiva vizuri. Pia ni tunda lenye juisi nyingi na hunifanya nijisikie fresh na mwenye nguvu. Pia napenda sana tunda la pineapple ambalo huwa na ladha nyingi sana haswa wakati ninapokuwa mchovu.

Napenda zaidi sanaa ya uchoraji na muziki. Uchoraji hunivutia kwa sababu huwasilisha hisia na mawazo bila maneno. Huku muziki hunigusa moja kwa moja, moyoni. Aina zote mbili hunipa utulivu, msukumo na nafasi ya kutafakari maisha kwa kina.

Kila siku hutumia usafiri wa umma, hasa matatu. Hunifikisha kazini kwa haraka na hunipa na fasi ya kuangalia kinachoendelea mjini. Wakati mwingine, nikihitaji utulivu zaidi hutembea kwa miguu kwa umbali mfupi ili kupumzisha mawazo na mwili.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga, hunisaidia sana kupumzisha akili, kuboresha pumzi na kunyosha mwili taratibu Baada ya kufanya yoga, uhisi utulivu na mwili kuwa mwepesi zaidi, hasa baada ya siku ya nyeshuguli nyingi, hasa wakati wa majioni au katikati ya siku.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano, yalikuwa ya kitaaluma na yalinipa uzoefu mzuri wa kujipima uwezo, kufanya kazi chini ya shinikizo na kujifunza kutoka kwa wengine. Ingawa haikuwa rahisi ilinijengea kujiamini na hamasa ya kujiboresha zaidi.

Ningependa kujifunza lugha mpya na ujuzi wa kiteknolojia. Lugha hunisaidia kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti. Huku teknolojia unisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kujifunza vitu vipya hunipa motisha, hunipanua mawazo na hunifanya nijisikie na kuwa kiakili kila siku.

Ninalinda faraga yangu mtandaoni kwa kuwa makini na taarifa ninazo shiriki Situmii nywila moja kwa akaunti zote Naweka uthibidishaji wa hatua mbili inapowezekana Pia huepuka mitandao na tovuti zisizo aminika husoma ruhusa za programu na kutoka baada ya kutumia vifaa vya umma.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Hunipa msisimko na hunisaidia kujifunza njia bora na rahisi za kufanya mambo. Kupitia teknolojia mpya nahisi ningeendelea na wakati na kuboresha ufanisi wangu katika kazi na maisha ya kila siku.

Napendelea zaidi tis'hati. Ni rahisi kuvaa. Inanipa uhuru wa kusonga na inafaa kwa shuguli za kila siku. Hata hivyo, nikihitaji kuonekana rasmi kidogo, shati nalo nalipenda, lakini kwa raha na urahisi, tishati hunisaidia sana.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kuchambua hatua zinazo chukua muda mwingi, kisha kutafuta njia rahisi na za haraka zaidi. Hutumia mipango wazi, zana sahihi za kazi na kuweka vipaumbele. Pia huomba maoni ya wazungu ya wezangu na kufanya maboresho madogo kwa mara kwa mara ili kuongeza ufanisi na kupunguza makosa.

Kazi ninayoithamini zaidi ni ile inayohusisha kusaidia watu na kuleta mabadiliko chanya. Kazi inayokupa nafasi ya kutumia ujuzi wako, kujifunza kila siku na kuona matokeo halisi kwa wengine hunipa kuridhika. Zaidi ya mshahara, thamani yake iko kwenye maana na athari yake kwa jamii.

Ndiyo, nimewahi kujaribu kujifunza kupiga gitaa, haikuwa rahisi mwanzoni kwa sababu ya kuweka vidole vizuri kwenye nyuzi, lakini nilifurahia sana kujifunza taratibu, kupiga nyimbo rahisi kulinipa furaha na kunifanya nijisikie huru na mtulivu.

Rangi ni nayo ipenda zaidi ni blue. Na iyona maranyingi angani, baharini na kwenye mavazi ni nayo penda kuvaa. Hunipa hisia la utulivu, uhuru na kujiamini. Kila ni napoiyona huhisi kama akili inatulia na mawazo ya napangwa vizuri.

Chakula ninacho kula mara nyingi mchana. Ni wali na mboga pamoja na maharagwe au nyama kidogo. Ni chakula kinachoshiba, kinanipa nguvu ya kuendelea na kazi. Na ni rahisi kupatikana. Wakati mwingine hubadilisha na ugali au chapati kulingana na siku.

Ningemshauri mtu anayeanza kazi awe na subra na hamu ya kujifunza, asiogope kuuliza maswali, ajitahidi kufanya kazi kwa uaminifu na ajenge mahusiano mazuri na wenzake, pia ajipange vizuri, akubali makosa kama sehemu ya kujifunza na adumishe nidhamu pamoja na bidii.

Natumia kompyuta zaidi. Kwa kazi na kujifunza. Hutumika kuandika, kufanya utafiti, kuwasiliana kwa barua pepe na kupanga kazi zangu. Pia, wakati mwingine huitumia kusoma makala, kujifunza ujuzi mpya, au kujiburudisha kidogo baada ya kazi.

Kwa ujumla, sipendi sana kuzungumza kuhusu siasa. Mazungumzo hayo mara nyingi huwa na mvutano na hisia kali. Napendelea mijadala ya kujenga kama elimu, maendeleo ya jamii au maswala ya maisha ya kila siku. Ingawa nikiwa katika mazingira ya heshima na kusikilizana naweza kushiriki kwa utulivu.

Ndiyo, napenda kupika. Hunipa furaha kujaribu mapishi mapya na kuandaa chakula chenye ladha kwa utulivu. Kupika hunifanya nijisikie huru na ninjia nzuri ya kujali afya yangu na kuwafurahisha wengine nyumbani. Napenda kupika vyakula tofauti tofauti kulingana na mahitaji ya kila siku.

Kumbukumbu nzuri za shule ni kipindi cha mapumziko na masomo nilioyapenda Hasa nilipofanikiwa kuelewa jambo gumu Pia nakumbuka urafiki na wenzangu kucheka darasani na walimu waliotutia moyo shule ilinifundisha nidhamu, ushirikiano na kuniamsha ndoto za maisha ya baadaye.

Kwa kawaida na kunywa takriban glasi sita hadi nane za maji kwa siku. Hujitahidi kunywa mara kwa mara hasa wakati wa joto au baada ya kufanya shughuli kunywa maji hunisaidia kujisikia mwenye nguvu, kuzingatia kazi vizuri na kudumisha afya ya mwili.

Nina mahusiano mazuri na ya heshima na wazee wangu, huwa nasikiliza ushauri wao nawajali na kujitahidi kuwasiliana nao mara kwa mara Wamenifundisha mengi kuhusu maisha, subra na maadili, na uwepo wao hunipa muelekeo na baraka katika maisha yangu.

Wakati umeme unapokatika hutumia muda huo kupumzika au kufanya mambo yasiyohitaji umeme. Mara nyingi husoma kitabu, kuzungumza na waliopo karibu au kufanya kazi ndogo za nyumbani. Ikiwa ni jioni, huwashia taa ya betri na kusubiri kwa utulivu hadi umeme urudi.

Jukumu ninalo penda zaidi kazini ni kupanga na kuratibu kazi ili mambo ya ende vizuri Napenda kuona kazi ikifanyika kwa mpangilio kushirikiana na wengine na kutatua changamoto zinapo jitokeza hunipa kuridhika kuona matokeo chanya ya juhudi za pamoja.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma, hunifanya nijisikie huru, mwenye furaha na kupunguza msongo wa mawazo Si lazima iwe kwa ustadi mkubwa, kile kinacho nifurahisha ni kusogea na mziki na kufurahia wakati ngoma zinapopigwa.

Mazoezi yangu ya kila siku huwa rahisi lakini ya kudumu. Asubuhi huanza kwa kunyoosha mwili kwa dakika chache, kisha hutembea kwa kasi au kukimbia kidogo. Wakati mwingine huongeza mazoezi mepesi ya tumbo na mikono, mazoezi hunisaidia kuwa na nguvu, kupunguza msongo wa mawazo na kuanza siku nikiwa na hamasa.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu ninayemuamini sana na ninayeweza kuwa huru mbele yake. Tunashirikiana mawazo, kucheka na kusaidiana wakati wa changamoto. Ananisikiliza bila kunihukumu na kunikumbusha kuwa nisiache malengo yangu. Urafiki wetu umejengwa juu ya heshima, uaminifu na kuelewana.

Mara nyingi asubuhi na kula chai na mkate wakati mwingine naongeza mayai au ndizi. Ni chakula chepesi kinacho nipa nguvu ya kuanza siku bila kunifanya nijisikie mzito. Nikikosa muda hata kikombe cha chai au hunitosha kuamka vizuri sana kwa kila siku kuanza shughuli za siku.

Ndio, ningependa kuogelea, kuwa majini hunifanya nijisikie huru na mtulivu, na pia ni zoezi zuri kwa mwili mzima. Ningefurahia zaidi kuogelea mahali tulivu, kama baharini au kwenye bwana bwawa safi, nikifurahia maji na kupumzika akili.